Nashiriki jamii yangu kwa njia mbalimbali, la kwanza ni kwa michango, hili ni jambo ambalo nimependelea sana, michango ya wanaohitaji kama pale hospitalini, ama shuleni au mazishi. Pia nawapa ushauri, na msaada kwa vijana. Pia, kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira. Wakati mwingine ninashiriki katika shughuli za kupanda miti. Haswa wakati wa siku ya mazingira. Pia kuna matukio ya jamii ya ufamilia labda kwenda harusi, mazishi, mikutano ya ukoo. Na pia kutoa msaada moja kwa moja, katika labda chakula, nguo, nakadhalika.